Jina lingine la kulima ni kupalilia. Ama tena jina neno kulima inaweza kuwa iki ongelelea kuhusu ujumla wa ukulima. Kama vile kupanda mimea tofauti kuitunza, kuvuna. Hii yote ni moja wapo ya shughuli za kulima. Mimi nimewai kulima. Nilipo zaliwa, tunategemea sana kilimo ili kukidhi mahitaji yetu. Hiyo ndiyo tunapolima mimea yetu, hiyo ndiyo inatupea chakula ambacho tunakula, wakati mwingine tunakikibaki ama kukikua na chakula kingi, tunauza, tunajisaidia, kukimu mahitaji yetu mengine tuliyo nayo. Kama vile kununua mavazi, kulipia kato ya shule na kununulia vitu za matumizi ya nyumbani, kununua viatu, hii pesa ndiyo inayo tumika kama mtu anahitaji kwenda hospitalini. Kwa hivyo kulima nyumbani kwetu ni njambo la msingi sana, ni jambo la zamana sana kwa sababu hiyo ndiyo shughuli inayofanyika na watu wengi sana. Tunategemea mvua katika ukulima wetu Kuna misimu mbili ya mvua kwa mwaka mmoja Kwa hivyo mvua ya kwanza inaponyesha pale hivi mwezi wa tatu wa pili wa tatu hivi Hapo ndipo tunapanda mimea ambayo itameeshwa na hiyo mvua Tunalima chakula cha aina gani Tunalima mahindi, maharagwe, mawele, mtama, njugu karanga, mbaazi, choroko na mimea mingine inayo weza kustahimili kwa maji ya mvua. Kwa sababu hatumwagilii maji kwa mimea zetu. Tunategemea mia kwa mia maji ya mvua inayo nyesha. Kwa hivyo, kujua hii misimu ya mvua inakuwa ni maana sana kwa sababu lazima tujue nilini mvua itakaponyesha. Ni wakati gani tunafaa kuandaa shambaletu ili tuweze kupanda. Ni wakati gani tunafaa kuwa tunavuna ili chakula tulicho lima kisipatikane hapo na mvua. Kumbuka chakula ikisha komaa na ikuwe tayari kuvunwa, tusipo ivuna kwa muda unayo faa, hii chakula inaweza haribika. Nini inaweza haribu hii chakula? Kwa sana sana hii chakula itaweza kuharibiwa na kwa mfano wanyama wanyama waporini kama vile ndege, wanaweza kula hiki chakula kikikomaa ama chakula icho kinaweza kaa sana kwa shamba kipatikane na mvua ya hiyo msimu mwingine na chakula ikiwa isha komaa ikinyeshewa inaharibika kwa sana sana inaweza kuoza na ikioza basi haitaweza kutusaindia kwa yale matumizi tulio kuwa tumeyandaa ili itusaindie ukulima tena msimu wa pili wa ukulima wetu unakuja huku mwaka ukikaribia kuisha kutoka kuanzia mwezi wa kumi ukiwa katikati kwenda mwezi wa kumi na moja hapo ndipo tunapanda kwa mara ya pili ili chakule iweze kunyeshewa na mvua na kumea na iyo mvua Baada ya kupanda magugu umea kwa shamba. Baada ya magugu kumea kwa shamba tunapalilia. Tunapalilia kutumia upanga wakati mwingine watu wengine wanapalilia kwa kutumia jembe. Tuna palilia ili mimea iweze kumea bila kusumbuana na magugu. Tena magugu uvuta sana zile viungwa ambavyo chakula inategemea ili kukomaa. Kwa hivyo kama kuna magugu kwa shamba chakula haita weza kumea vizuri. Tena kitu ingine cha ukulima ni kupulizia chakula dawa ili tena kuuwa wadudu na kusaidia chakula na viungo zinazo hitaji ili kuweza kumea na kunawili.

Wafanyakazi wapya na wakaribisha kwa kuwaelimisha na kuwajuliza jinsi kazi inavyofanyika mahali wanapoanza kazi. Kutumia mfano wa mfanyakazi wa nyumbani. Mfanyakazi wa nyumbani anapofika, namuonyesha malazi yake, atakapokuwa akilala, halafu namuonyesha mahali vitu kwa nyumba, kama ni vyakula magali vipo, kama ni bafu mahali ipo, kama ni mahali tunaweka mguo namuonyesha, kama ni mahali pakukulia namuonyesha, namuonyesha mahali vyombo zipo, mahali tunapoweka masahani, mahali tunapoweka vikombe, magilasi, visu, vyombo vya kupikia, masufuria, mwiko Namwonyesha kila kitu ambacho anafaa kuwa anajua mahali kilipo na na mkubalia ama namjulisha ya kwamba kama kuna kitu ambacho hajaelewa anaweza kuuliza maswali kuhusu hicho kitu Pia namujulisha zile sheria ambazo anafaa kuzizingatia wakati anapofanya kazi yake. Kwa mfano kama ni kazi ya nyumbani, kwamba vyombo zinafaa kua zikosafi kila wakati. Kwamba manguo zinafaa kuchaguliwa kabla ya kuosha unachagua nguo za rangi nyeupe na zile zingine na zieka kando ili ukifua zizimwagiwe rangi zikae vibaya. Na mjulisha tena jinsi ya kufanya kazi yake kwa mfano, vyombo asiharibu, asichomachome vitu, kama kuna kitu inafaa kufanywa kwa njia fulani, yenye si ile labda amezoea ama labda, tunafanya kitu kwa njia tofauti na wale wengine na mjulisha. Mjulisha kama ni masaa yake ya kufanya kazi anafaa kuamka saa ngapi Aanze kufanya kazi gani afanye nini na nini na mchana anafaa kufanya nini Wakati wakulala ni saa ngapi anafaa kufanya nini kabla hajalala siku yake inafaa kuwa aje Namuambia masaa Tunakubaliana malipo tarehe ya kumlipa vile nitakavyo kuwa namlipa kama ni kumtumia pesa kwa mpesa ama kumtolea na kumpea ikiwa imtolewa na mjulisha pia kama kuna mahali ambapo tunaendea kitu nje ya nyumba na muonyesha mahali pa kuanika nguo na muonyesha na mjulisha sheria za nyumba kabisa vile anafaa kuwa ana anaongea na kukubaliana na watoto kutangamana na watoto vitu ambavyo amekubaliwa kufanya vitu ambavyo hajakubaliwa kufanya Namueleza kabisa jinsi ya kufanya kazi yake kama kuna kitu haifai kufanywa Namuambia hiyo kitu haifai kufanywa nafaa kumaonyesha jinsi tunavyo pika jinsi tunavyoandaa chakula chetu Kila kazi kwa hivyo itategemea ni kazi ya aina gani, huyu mfanyakazi anakuja kufanya ama awa wafanyakazi. Lakini bila kubagua kulingana na ile kazi mtu anayoifanya. Cha muhimu ni kujulisha mtu kazi yake. Jinsi ya kuifanya hii kazi. Masaa anayostahili kufanya kazi yake. Kumjulisha ya kwamba kama kuna kitu ambacho haelewi amekubaliwa kuuliza maswali. Kumjulisha jambo ambalo amekubalika kufanya na jambo ambalo hajakubalika kufanya. Kumjulisha mipaka katika kazi. Kumjulisha mipaka katika nyumba. Kumjulisha jinsi ya kuheshimiana katika nyumba. Na kumuelezea kwamba anafaa afanye kile ambacho kilimpeleka kazini kama ni kazi ya shamba anafaa afanye kilichompeleka kazini na afanya kwa bindii na afanye vizuri Afanya kazi inayorithisha Kila wakati anapofanya kazi yake akuwe muandilifu, akue mtu mwenye tabia nzuri akue mtu ambaye si wa kusukumana na yeye ili kufanya kazi yake ambayo imemleta mahali.

Kwa mara nyingi kazini utapata umepewa kazi ili uweza kushirikiana na kufanya na wengine kwa pamoja kama timu moja. Kwa hivyo ni vizuri kujua jinsi ambavyo utakavyo fanya kazi na wengine na kujua kutangamana na watu kazini ili kuweza kukua na ushirikiano mzuri wakati mnapo fanya kazi ambayo inahitaji kufanya kwa pamoja. Kwa hivyo ni napo kuwa na kazi ambayo inahitaji kufanyo na wengine, tunafanya mkutano na kujadiliana jinsi ambavyo tutakavyo fanya hii kazi. Tutakua tunapatana kwa pamoja, tunafanya pamoja ama tuigawe ili mtu aweze kwenda na kuandaa ile kazi ambayo tumemgawia. Ndiposa aweze kuileta na tunajadiliana kwa pamoja Tunaongea na tunakubaliana Tutafanyaje hizi mikutano kumbuka kuna teknolojia teknolojia imerahisisha mambo Inawezesha mikutano kwa watu ambao walio mbali Labda tukishirikiana watu ambao tunaoshirikiana kikazi wanaishi mbali hatuko mahali pamoja, hatuishi mahali pa karibu Kwa hivyo tunajadiliana, tutakua tunapatana vipi, tutakua tunatumia mtandao gani kupatana, tutakua tunapatana saa ngapi. Tukimaliza kujadiliana, tutaanza kugawa ile kazi kama tumejadiliana, tutakua tunagawa kazi ili tuweze kufanya. Tunagawa kazi na tunapeana wakati ambao unafaa kutumia kufanya ile kazi ama muda ambao unafaa kukua umemaliza kufanya ile kazi na kwa muda huo unafaa kuwa umemaliza na kusalimisha kazi yako ama inakua tayari wakati ambapo tunapatana. Teknolojia ni mzuri sana ya kupatana lakini kama tunamikutano ambayo tumepanga hii kazi kulingana na ilivyo tutakua tunapatana tutapatana mara kama mara sita hivi lakini tunaweza panga ili kurahisishia kila mmoja kazi na kufanya ikue rahisi kufanya tutakua tunapatana kwa mtandao marambili tunapatana kwa mtandao, maramoja tunapatana kwa ofisi ili tuweze kuona maendeleo tuliyo ya fanya kwa ile kazi kama kuna mtu ambaye analemewa kwa kufanya ile kazi ambayo tunafaa kufanya kwa pamoja anaweza kusaidiwa vipi kama kuna kitu ambacho alifaa kufanya ambacho hajafanya Tunamuelekeza na kumuelezea jinsi ya ambavyo atakavyo fanya ile kazi ili iweze kukubalika na kwa hizi mikutano pia tunaangalia kama kila mtu wakona vifaa ambavyo vina hitajika kufanya ile kazi Kila mtu kama kuna mtu ambaye analemewa, tunamwelezea na kumwelekeza jinsi ya atakavyo fanya ile kazi ili tuweze kukua na matokeo ambayo yanatarajiwa. Kukumbuka kila mtu ana uwezo tofauti. Kwa hivyo ni vizuri mna pofanya kazi kwa pamoja ama kwa ushirikiano muweze kujua mwenzako ana uwezo kandri gani ana uwezo wakufanya kitu gani bila kumtatiza anahitaji nini ili kuweza kufanya ile kazi vizuri na kukua na matokeo ambayo inaitajika na kama kuna mtu ambaye kwa hii ushirikiano, hawezi kufanya kazi, jinsi ambavyo tunamdhaminia ama jinsi ambavyo inatakikana. Tutafanya nini ili tuweze kufanya ile kazi na tusikawie nyuma, tuweze kutimiza majukumu yetu kikazi kama inavyo stahili. Kuna kitu ambacho anahitaji na labda kuna moja wetu ana hicho kitu, unaweza kumpatia ama kumisaidia, ili aweze kufanya iyo kazi na kupeana mazao ambayo inastahili. Kupeana muda wakufanya kazi mtu alio gawiwa pia ni muhimu Ili tunapokutana ikuwe kila mtu amefanya anavyo stahili na kazi yake inakubalika Tunafanya marekebisho inayo stahili na tunapokutana.